Mimi napenda sana kuandika na mkono kama nataka kuandika vitu vidogo vidogo. Kwa mfano nikitaka kuandika tu barua kidogo. Ama nikitaka kuandika kitu kidogo kama makumbusho. Ama nikitaka kuandika kitu ya kunikumbusha tu. Ama nikifanya tu kazi zangu kama vile kupiga hesabu. Basi napenda sana kutumia mkono kwa sababu ni rahisi kuandika vitu kama hesabu kutumia mkono. Lakini iwapo nataka kuandika vitu vingi kwa mfano ni kitaka kuandika vitu vya kazi. Basi mimi napenda kutumia kompyuta. Kwa sababu ukiandika vitu vingi kwa mfano ni kitaka kuandika vitu vya ukurasa mingi kwa mfano ni kitaka kuandika ukurasa kumi, kumi na moja, ishirini au hamsini au hata mia moja basi. Napenda kutumia kompyuta kwa sababu ni rahisi kuandika kutumia kompyuta. Iwapo naandika ukurasa mingi. Lakini kama ni ukurasa kidogo kama ukurasa moja tu. Basi napenda kutumia mkono tena inalingana ni nini ambacho nataka kuandika. Iwapo nataka kuandika vitu kama hesabu. Basi ni rahisi kutumia mkono kwa sababu kutumia kompyuta kuandika kitu kama hesabu. Sio rahisi kwa sababu kuna vile vigezo ambazo sio rahisi kutumia kompyuta kuandika. Lakini ukitumia mkono basi inakua rahisi kabisa. Sasa hilo ndio ambayo kitu inacho nifanya nipende kuandika na mkono. Na tena napenda kuandika na mkono kwa vitu vidogo vidogo kwa sababu ni haraka. Nikitaka kuandika kitu kwa haraka kwa mfano basi inabidi nitumie mkono. Kwa sababu kompyuta sio haraka sana kama mkono kwa sababu kompyuta lazima ukuwe unaielewa sana. Na sio kila wakati unaweza kuelewa kompyuta sana na kuwa na ile kasi ya kuandika. Lakini ukitumia mkono basi unakuwa na ile kasi sana kuliko kompyuta. Sasa kama ninataka kuandika kitu ambacho ina hitajika kidharura basi inabidi niandike kutumia mkono. Kwa sababu nikitumia mkono basi nitaandika haraka haraka kama nikitu ambacho kinahitajika kidharura. Lakini kama nikitu ambacho inahitajika maybe hapo baadaye basi nawezatumia kompyuta kuandika. Kwa sababu nikitu ambacho hakihitajiki kidharura basi na ezachukua mudawangu. Nijiandaye kwa kompyuta na niandike polepole bila kukuwa na haraka sana. Kitu kingina ambacho inaezafanya nipende kuandika na mkono ni kwa sababu kuepukana na zile makosa. Unajua ukiandika na mkono basi ni rahisi kuandika vitu vinavyofaa. Lakini ukitumia kompyuta mara mingi unapata unakosea kwa sababu ile haraka ama ile kuchanganya herufi na letters basi inaeza kuwa ni changamoto. Lakini iwapo nataka tu kuandika vitu vyangu tu za kawaida kitu changu tu basi na penda kutumia mkono. Lakini kama nataka kuandika vitu muhimu. Kama mfano nataka kuandika kitu ambacho nataka ikuwe kwa muda mrefu. Ama nikiandika kitu kwa mfano naandikia kampuni. Ama naandikia shule fulani vitu vya maana. Basi inabidi nitumie kompyuta kwa sababu nikitumia kompyuta basi inaezakaa kompyuta inaweza iweka hiyo maneno kwa mudamrefu bila kuipoteza.

Chakula ni kitu muhimu katika maisha ya binadamu. Mimi binafsi ile chakula ambacho naipenda kuikula mara mingi mchana basi ni maharagwe na chapati. Kama unavyojua maharagwe na chapati ni chakula kizuri ambacho mimi napenda kuikula mchana. Na napenda kukula chapati kwa maharagwe wakati wa mchana kwa sababu kwanza ni bei nafuu. Alafu tena ni chakula ambacho kinakupea nguvu kufanya kazi wakati wa mchana kwa kama vile unavyojua mchana basi mimi niko na kazi mingi za kufanya. Sasa nikikula chapati kwa maharagwe inanipea nguvu ya kufanya kazi yangu. Ile kitu ingine ambacho imenifanya nipende kukula chapati na maharagwe. Basi ni chakula ambacho ni rahisi kupata. Kwa sababu katika hoteli zote utapata kuna maharagwe na chapati hautakosa hoteli ambacho hakuna maharagwe na chapati. Kwa sababu ni chakula ambacho kila mtu na watu wengi sana wanapenda kuikula sasa hio ndio ambayo kitu kinalo kinayo nifanya nipende kukula chapati na maharagwe kwa sababu inapatikana kwa urahisi kila ninapoenda lazima nitapata chapati na maharagwe kwa sababu ni chakula ambacho kinajulikana sana katika mtaa yetu na pia katika nchi yetu. Sasa mimi napenda kukula chapati na maharagwe. Kitu ingine chapati iko na madini mingi sana kwa binadamu ama kwa afya ya mwanadamu ama kwa maisha ya mwanadamu. Chapati iko na madini mingi sana mzuri ambayo inakuza afya ya mwanadamu. Vile vile ukingalia maharagwe maharagwe pia iko na madini mengi sana maharagwe basi inasaidia mwili wa binadamu kuendelea kunawiri vizuri pia vile vile maharagwe inasaidia mwanadamu katika upande wa damu ikuwe mtu akuwe na damu mzuri, damu safi sasa hivyo ndivo vitu vinafyonifanya nipende kukula chapati na maharagwe wakati wa mchana sana.

Mimi hupenda kununua vitu katika mtandao lakini inalingana ni nini ambacho nataka kununua kutoka kwenye mtandao. Kwa sababu si kila wakati napenda kununua vitu mtandao. Inalingana ni bidhaa gani ama ni kifaa gani ambacho nataka kununua kutoka kwa mtandao. Kama wile nikitaka kununua vitu vya kiteknolojia, vitu vya kisasa kwa mfano simu, kwa mfano tarakilishi. Au kwa mfano vitu vingine ambavyo vina tumia stima au teknolojia. Basi mimi napenda kuzinunua katika mtandao. Kwa sababu kwenye mtandao ni rahisi kuchagua na kuona kile kitu ama kile kifaa ambacho kimekupendeza na ambacho basi mimi nataka kukinunua. Sasa mara mingi nikitaka kununua vitu kama hivyo basi mimi napenda kutumia mtandao kuvinunua. Lakini wakati mwingine pia basi sipendi kununua vitu katika mtandao kwa sababu pia kununua vitu kwenye mtandao iko na madhara na bado ikona changamoto zake. Kwa mfano watu watapeli basi kununua kitu mtandaoni kama hauja hakikisha kwamba ni kitu cha ukweli basi unaweza tapeliwa kupitia kununua vitu mtandaoni. Mara mingi basi watu wametapeliwa kupitia mtandaoni wakati ambapo walikuwa wanataka kununua kitu mtandaoni. Lakini basi wanakutana na matapeli pale mtandaoni na wanawatapeli na pesa inapotea sasa mimi kabla sijanunua kitu kutoka mtandaoni basi ingawaje napenda sana kununua vitu mtandaoni. Lakini kabla sijanunua kitu kutoka kwa mtandao. Lazima nihakikishe kwamba ni kitu cha ukweli na ni kitu cha haki. Lazima nifanye utafiti na nijue ukweli wa kitu ambacho nataka kukinunua. Na lazima nijue pia ukweli wa yule ambaye anauza na tena lazima nijue ukweli wa bei ambayo nafaa kununua nayo kabla sijanunua kifaa chochote kutoka kwa mtandao basi ni vizuri kufanya hivo kwa sababu ukifanya hivo unaepukana na matapeli wanaotaka kukutapeli kupitia kwa njia ya mtandao sasa mimi mara mingi napenda kununua vitu mtandaoni. Kama vile pia napenda kununua nguo kutoka kwa mtandao. Napenda kununua viatu vingine ambavyo ni za thamani sana kutoka mtandaoni. Napenda kununua vitu kama vitabu kutoka mtandaoni. Pia napenda kununua vitu kama saa ya mkono ambayo inavaliwa kwenye mkono. Napenda pia kununua vitu kama kofia kutoka pale kwa mtandao kwa sababu kwa mtandao una uhuru wa kuchagua kile ambacho wewe mwenyewe inakupendeza na kile ambacho wewe mwenyewe unaitaka bila kukwazana na mtu yeyote. Sasa mimi napenda kununua kwa mtandao kwa sababu hakuna kukwazana na mtu binafsi ni ile tu unachagua kile ambacho kimekupendeza na kile ambacho unaweza kuilipa bei yake na hakuna basi wakati ambapo unakwazana na mtu binafsi kwa sababu kila kitu imetengenezwa kwa njia ya teknolojia. Sasa imeifanya kuwa rahisi sana kununua vitu mtandaoni. Kwangu mimi binafsi ningesema kwamba kuna vitu nimependa kununua mtandaoni. Lakini vile vile kuna vitu ambavyo sijapenda kununua mtandaoni. Mara mingi kuna vitu ambavyo napenda sana kununua mtandaoni. Na pia kuna wakati ambapo kuna vitu vingina ambavyo sipendi kununua kutoka kwa mtandao.

Mimi ninaposherekea siku yangu kuzaliwa. Basi siku yangu ya kuzaliwa huwa ni siku kuu sana kwangu kama binafsi. Mimi napenda sana siku ambacho nimezaliwa. Sasa mimi hupenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki pamoja na familia. Sasa kwanza kabisa mimi huanza kusherekea siku ambacho nilizaliwa na familia kwanza alafu hapo baadaye basi tena napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa na marafiki zangu. Basi siku ambacho nilizaliwa siku ya sherehe ya kuzaliwa kwangu ambacho naikumbuka ilikuwa mzuri sana kwangu. Ile siku ambayo naienzi na ilikuwa siku ya kipekee basi ni mwaka jana. Siku ya kusherehe za siku ya kuzaliwa kwangu mwaka jana basi ilikuwa mzuri sana kwa sababu nakumbuka. Marafiki wangu wengi sana walikuja. Familia wangu wengi walikuja. Tulijumuika pamoja tulikula, tulisherekea. Tulipiga gumzo na nilipata zawadi tele tele. Bidhaa nilipata zawadi watu walinitunza sana. Sasa naweza sema mwaka jana ilikuwa sherehe ambayo ilifaa sana. Ile kitu ama ile chakula ama keki ambacho napenda sana siku ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Tukianza na chakula basi mimi napenda kukula pilau na nyama na chapati. Sasa kwa sababu hiyo siku ni siku kuu kwangu basi mimi napenda kutengeneza chakula cha pilau kwa sababu pilau ni chakula spesheli ambayo ni chakula tamu sana. Na mimi hupenda kukula na familia yangu na marafiki zangu tukisherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Na tukizungumza kuhusu keki ambayo naipenda siku ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Basi mimi napenda ile keki ambayo inaitwa Black Forest. Kwa sababu hiyo keki ni nzuri sana, ni tamu, na tena ina harufu mzuri sana, na tena ni tamu kukula. Na pia ni mzuri kwa mwonekano kwa sababu ni mzuri sana ilivyotengenezwa sasa hiyo keki naipenda sana siku ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwangu kw sababu ni keki spesheli ambayo ni nzuri sana kusherekea nayo siku ya kuzaliw kwangu. Zile zawadi ambazo napenda kupokea siku ya kusherekea siku ya kuzaliwa kuwangu. Ni kadhaa kwa mfano ningependa kupokea zawadi ya saa ya mkono. Ningependa kupokea zawadi ya maua inayonukia. Kwa sababu maua inaashiria upendo na ushirikiano katika sherehe za siku ya kuzaliwa kwangu. Zawadi ingine ambayo napenda kupokea kwenye sheree za kuzaliwa kwangu basi ni simu. Basi simu ya kisasa ya teknolojia ningependa kutunukizwa zawadi kama hiyo. Na pia pia ningependa kupata zawadi za nguo na viatu katika shere ya kusherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Kwa sababu ni siku muhimu katika maisha yangu basi napenda kupokea zawadi hivyo kama nguo, kama viatu, kama saa ya mkono, kama maua inayonukia tamu. Na pia mimi huwa nakubali zawadi yoyote ile ambayo mtu amejitokeza na kunipea bila kubagua. Mimi napenda zawadi zote ambayo mtu ameiniletea bila kubagua au bila kukataa.

Jinsi ninavyotumia simu yangu. Kwanza kabisa simu yangu napenda kutumia. Wakati kutumia asubui mpaka jioni. Na kile programu ambayo nimependa kutumia katika simu yangu. Ni kama vile utafiti. Ile programu ya utafiti ya kutafuta kitu katika mtandao ndio ujue zaidi na kuisoma zaidi basi napenda kutumia io programu na pia napenda kutumia programu ya masomo katika shule kwasababu ingawaje mi zilivyojengwa ndani ya simu sasa mimi napenda sana kutumia programu ya masomo yangu. Kwanza kabisa simu yangu napenda kutumia. Wakati kutumia asibuli mpaka jioni. Mimi nikikumbuka simu yangu ya kwanza basi kabisa ilikuwa ni mwaka wa elfu mbili kumi na tisa ndiyo basi nilipata simu yangu ya kwanza. Baada ya kuchanga pesa ya kununua basi huo mwaka ni kanunua simu yangu ya kwanza. Na nakumbuka vizuri simu yangu ya kwanza ulikuwa unaitwa Techno Pop 2F. Hiyo ndiyo ilikuwa simu yangu ya kwanza kabisa katika maisha yangu. Na basi simu imenisaidia kimaisha. Simu imenisaidia kimaisha sana katika maisha yangu. Basi nimetumia simu kufanya kazi za mtandao. Na hizi kazi basi nimefanya kupitia mtandao imepata kunilipa pesa ambayo basi ninaitumia kwa matumizi yangu ya kila siku kama riziki yangu. Sasa naezasema kuwa simu imenisaidia sana kimaisha kwa sababu nimetumia simu kufanya kazi mtandao na nikapata kulipa pesa ambayo basi inanihikimu maitajizangu za kimaisha. Kitu kingine ambacho simu imenisaidia nayo ni utafiti. Basi simu imenisaidia sana upande wa kufanya utafiti. Kujua vitu mpya na pia kujua zile vitu ambavyo sikuwa najua. Na pia simu imenisaidia sana kupasha ujumbe. Basi simu imenisaidia sana kupasha ujumbe tofauti tofauti. Kwa watu tofauti tofauti katika dunia mzima na katika nchi yangu na katika ukoa wangu na katika mahali ambapo naishi. Basi simu imenisaidia sana imekua kama kijezo chakupasha habari na kujumuisha watu pamoja. Tena simu imenisaidia sana katika upande wa furaha na upande wa ucheshi kwa sababu basi mimi mara nyingine natumia simu yangu kusikiza muziki na pia kutazama video vya ucheshi na video vingine vya drama sasa imenisaidia kukuwa mtu mwenye furaha wakati mwingine ambayo nimekua na huzuni. Basi nikichukua simu yangu anitazame video moja mbili tatu za ucheshi. Basi napata kukua na furaha tena na narudi kuwa mtu mzuri tena. Na tena kupitia kusikia muziki basi muziki imenisaidia kunifariji moyo wakati mgumu. Na wakati ambayo sinafuraha basi kupitia kusikiliza muziki kupitia simu yangu basi imepata kunifariji moyo na imepata kunisaidia kukua mtu mzuri imenisaidia na imenifunza vitu mingi sana kupitia mziki. Na pia simu basi imenisadia sana. Na ningesema wakati mzuri wakuwacha kutumia simu au wakati mzuri wasasa kushugulika na mambo mingine na kueka simu kando ni wakati wakulala. Na hisi kwamba nikifika usiku wakati wakulala hiyo ndiyo wakati mzuri wakuwacha kutumia simu na basi upate kulala usingizi na upate kupumzika bila matatizo yoyote.